Nina njaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagi hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuuzi wa mboga. Ninavyuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi. Ninaitaji kwanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi ikotayari, nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yee ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidia kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri watatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula ya kutosha.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote nathani nusu tu. Nizivute zile sizitumii, zinachukua na fasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu ya michezo je, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kathaa ni za ainamoja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima na lipisha bili na kuangalia pesa Nathani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.